Unatumia simu yako kwa nini zaidi. Kesimu yangu kwa maramingi. Natumia nga kuwatch maybe kuwatch kama ni tiktok. Kuangalia messages za whatsapp na chat whatsapp na ingia facebook kidogo. Ya lakini maramingi na kuaga tiktok izo videos zinakuanga interesting sana. Kama una hauko busy zinaku keep busy ya uboeki. Ya lakini pia na wachingi YouTube. Kuna wale watu na nini nime follow wenye na wachingi kenye wana post na watch vlogs zao. Ya inakuanga interesting sana sana alafu pia simu yangu na tumianga kupigia clients kwa sababu nashuka nanga soo. Clients wengi wananifikia nga through simu. Kwa sababu yangu ni mobile. Nashuka nga mtu then u napata mtu a merefer mwingine so wananipigia through simu yaa.